Nikiwa mtoto mdogo tulikuwa tunacheza michezo mingi sana lakini mimi kama mtoto wakiume hukuwa napenda sana mchezo kucheza mpira mpira wa miguu tulikuwa tunaiandaa kwenye barabara tukiona watu wazima wakipita tunawaondokea na tulikuwa tunafurahia sana kwa sababu ilikuwa inatufanya kusukuma wakati ah.

Kusema ukweli mimi kama mtu wa bara nazi naitumia sana kuikula tu peke yake ikiwa hivyo na mimi nazi naipendea tu sana maji yake ila nasikia na maji ya nazi unaweza tumika kupika mchele lakini mimi sijai onja na ningefikiri siku moja nitakuja kuionja nisikie vila inaonjanga.